Ndiyo mi husoma gazeti Nikisoma gazeti napenda kuangalia habari za kitaifa na kimataifa ili nijue kinachoendelea nchini na duniani kwa jumla Pia husoma makala za elimu biashara na maoni kwa sababu hunisaidia kupanua mawazo na kuelewa mitazamo tofauti ya watu sehemu ya michezo pia hunivutia hasa kujua matokeo na uchambuzi wa mechi na naeza sema kwa ujumla kusoma gazeti hunifanya, nielewe mambo mengi, niwe makini, nijue yanayoendelea, pia na mambo ya sasa, na kunisaidia kuboresha, lugha na ujuzi, wa kufikiria kwa kina.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni mawasiliano na kushirikiana na wengine kutatua matatizo napenda sana nafasi ambayo inanipa fursa ya kuzungumza na watu kusikiliza mawazo yao na kutoa mchango wangu ili kazi ifanyike kwaufanisi kazini napata kuridhika zaidi ninapopewa jukumu la kupanga kazi, kuelekeza wengine au kusaidia wenzangu pale wanapokutana na changamoto Jukumu hilo linifanya nijisikia kuwa na dhamani kwa sababu naona matokea ya juhudi zangu moja kwa moja Pia hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine kwani kila mtu ana mtazamo na uzoevu wake Napenda pia jukumu linalohitaji uwajibikaji na kufanya maamuzi ingawa wakati mwingine linaweza kuwa na shinikizo hunijenga kiakili na kunisaidia kukua kitaaluma Napenda kazi inayoniwezesha kujifunza mambo mapya kila siku Jukumu lolote linalolipa nafsi ya kukua ujuzi wangu na kuboresha uwezo wangu na kunisongesha karibu na malengo yangu ya baada ye ndilo napenda zaidi.